Napenda Lionel Messi kwa sababu ya kipaji chake unyenyekevu ni damu na namna anavyocheza kwa akili na kuifanya timu iwe bora si yeye pekee yake tu.